Utani wa marafiki kwa Kiswahili. Huko ama marafiki wengi wanaeza kutaniana hasa kutumia luga ya Kiswahili. Na mara nyingi watu hutaniana kwa sababu ni marafiki wanaweza kucheka na kuwa na kumbu kumbu kuhusu.

Kugawana chakula ni muhimu sana katika utamaduni wetu kwanza, watu wanaeza kutoka sehemu mwa jadi nyingine kwa sababu ya utamaduni ama kwa sababu ya vitu vya aina fulani ninapenda chakula cha utamaduni kwa sababu inanisaidia sana.

Iwapo ningetunga kazi ya sanaa wimbo au filamu, ingehusu teknolojia, vipaji na talanta. Mimi ninapenda kuzungumzia vitu kama hivyo. Vitu ambavyo vinaweza kusaidia watu katika maisha yao ya kawaida.

Kitu ambacho ninafikiri ni kizuri zaidi katika eneo langu ni upendo na umoja ambao watu wako nao ni jambo la kufurahisha napo wapata watu wakiwa na umoja na upendo jambo ambalo ni zuri.

Maneno katika kiswahili yapo maneno ambayo yamegeuzua kutoka kiingereza moja yaweza kuwa neno kama motoka au shati tulipokuwa tukifunzwa tulikuwa tukidhani ni kiswahili.

Neno sawa inatumika wakati mwingi. Kwanza, katika mazungumzo, neno sawa inaeza kumaanisha ya kwamba ninakubaliana na jambo ambalo unasema na inaeza tumika sana hasa wakati watu wanazungumza.

Mazoezi ya pamoja michezo ya jamii katika eneo letu ni michezo ambayo watu wengi huweza kujumuika na kucheza kwa pamoja huwa ni mchezo ya furaha watu hujumuika na kuwa na wakati mzuri.

Timu yangu ambayo ninaipenda ya mpira wa miguu ni timu kama vile Manchester United. Ninapenda hiyo timu kwa sababu ya jinsi ambavyo ina wachezaji bora na inajulikana.

Stima ikikosekana watu wanachargi simu zao kutumia paneli za sola au kwenye battery ambazo zilikuwa zimechargiwa haa pia mtu anaweza kutumia powerbank.

Harusi zimebadilika sana hapo zamani harusi zilikuwa za tofauti kwa sababu ilikuwa mingi ilikuwa ni ya tamaduni lakini sasa hivi, harusi mingi ni za kanisa na zinaandaliwa na kufanyika kanisani.

Kitendo cha wema ambacho ninafikiri nimewahi kutenda ni kusaidia mtu kufanya jambo ambalo alikuwa na hitaji kufanya na nilifurahia kusababu nilikuwa nimemsaidia.

Mara ya mwisho, nilicheka kwa moyo, na sababu ilikuwa ni nilipokuwa darasani, mwalimu alisema jambo ya aina fulani, ambayo ilinichekesha, lakini sikutaka kucheka kwa kuonekana, kwa hivyo nili nilicheka kwa moyo.

Kibanda au hoteli ya mtaa ambayo ninapendelea ni kibanda ambacho kiko katika hii sehemu ninapendelea kwa sababu ya services ambayo wana offer na pia vitu zenye wanaeza tuuzia.

Ninapenda kuendesha baiskeli kwanza mimi hupenda kuenda katika safari nyingi na marafiki zangu hasa by Friday na nazipenda kwa sababu ni nzuri na inarahisisha vitu vingi mno katika sehemu hii.

Hadithi inavyoanza na jinsi ambavyo inaisha huwa ni tofauti mno watu ukisimulia hadithi hapo zamani maneno ambayo yalikuwa yanafungua ni paukwa na wasikilizaji wanaweza kusema pakawa Uyua.

Mpira ambao unacheza mtaani mara nyingi huwa ni mpira wa miguu watu hupenda kuchrzo mpira wa miguu kwa sababu ni maarufu sana miongoni mwa vijana na miongoni mwa watu wengi na pia mpira ambao unachezwa mtaani ni mpira ambao watu.

Kitu ambacho ninatumia kila siku ni simu ninaweza tumia simu yangu wakati mwingi kwa sababu ya kwa ajili ya masoma ama kuzungumza na wenzangu na vitu vingi mno kwa hiyo mimi hutumia simu yangu mara nyingi.

Mashindana ya urembo au vipaji katika eneo letu ni vitu ambavyo vinafanyika sana mara nyingi vipaji katika eneo letu watu wanaeza kuwa na vipaji kwa njia nyingi tofauti mno. Juu huwa ni nzuri.

Eneo letu linabadilika katika miaka kumi kwa njia nyingi kwanza hapo kitambo hakukuwa na barabara nyingi kulinganishwa na jinsi ambavyo liko sasa barabara ni nyingi na ni tarmac roads.

Mimi ninapenda kula nje ya nyumbani. Ninaweza kukula kwa sababu inanirahisishia sana vitu vingi. Na mimi pia ninapenda kwa sababu ya jinsi ambavo ina nisaidia mno.

Kupika kwa kuni au makaa ni jambo ambalo mara nyingi inafanyika sana hasa wakati ambapo watu wanafanya vitu vya aina fulani kwa hiyo nyumbani watu wanaoika na kuni.

Ndiyo, mimi ninapenda kupiga picha kwa sababu ninaona ni nzuri na pia inaeza kuweka kumbu kumbu kwa ajili ya vitu vingi. Kwanza mimi ninapenda kupiga picha saa picha yangu vitabu au.

Safari yangu ndevu kuliko zote ni safari niliyotoka nyumbani hadi shuleni ilikuwa ni ndefu mno kwa sababu nilisafiri kwa muda mwingi mno na niliweza kusema ilifurahisha pia kwa sababu niliweza kujifunza mambo mengi.

Asubuhi ya kawaida, mimi hunywa chai kama kiamsha kinywa ninapenda kunywa chai kwa sababu, ni nzuri na wakati mwingine, ninaeza kunywa kahawa, na huwa inanisaidia sana, hasaa kwa vitu vingi.

Njia ambayo ninaijua vizuri kuliko zote ni njia ya kutoka nyumbani hadi shuleni napenda hiyo njia kwa sababu ni njia ambayo ninatumia kwa muda mwingi na inaeza kunisaidia.

Chakula changu ambacho ninakipenda zaidi ni chakula cha aina nyingi kwanza ninapenda kula chakula ambacho ina umuhimu kwa afya yangu na pia ninapenda kula chakula ambacho kinaeza kunisaidia.

Ligi au mashindano ya mpira ya mtaa wetu ni aina ya mashindano ambayo ninapenda zaidi ninapenda haya mashindano kwa sababu inanisaidia kwa ajili ya vitu vingine na pia ninaweza kuwa na muda vizuri.

Muda wa mwisho ninaweza kushughulikia vitu kwa haraka. Lakini pia ninahakikisha yakwamba. Sisi kupoteza malengo ambayo nilikua nayo mwanzoni. Mara nyingi ninajaribu kuutumia muda wangu. Kufanya vitu kwa pole pole.

Kitu ambacho kinaeza nipa nguvu asubuhi ni kufikiria kuhusu kazi ambazo ninafanya ama nitafanya mchana na kuhakikisha kwamba ninajaribu kuzifanya pia, inaweza kuwa na wakati ambapo, inaweza kujaribu kuwa na sifas filani.

Wakati ambapo nilibadilisha mawazo yangu, nilibadilisha mawazo nilipokuwa kwenye chumba changu nikifanya mambo fulani, nilibadilisha wazo kuhusu jambo ambalo nilikuwa ninahitaji na ilinisaidia sana kwa mambo mengi.

Michezo ya kitoto ya kwetu kama vile bano kati na bladder ni michezo ambayo ni nyingi kwanza kuna sheria nyingi kati ya michezo haya yote na michezo hizo zote zinakuwa na wakati wakuzifanya.

Wakati wa mapumziko ya mchana, vitu ambavyo ninaeza kuvifanya ni nyingi kwanza, ninajaribu kutulia wakati mwingine ninaeza kulala na wakati mwingine ninaeza kutumia muda huo kucheza michezo.

Mazoezi ya asubuhi au jioni ni yaweza kuwa ni nyingi kwanza ninaweza kutumia muda wangu kufanya mazoezi ya aina nyingi na zinanipendeza sana hasaa katika eneo hili.

Vitavunio vya barabarani ni kama vile smoky, mahindi choma, mayai na popcorns. Ninapenda hizo vitafunio na ninapenda kununua hasa wakati ambapo nina maitajia ya aina fulani kama vile.

Ulaji wangu umebadilika sana ukilinganisha na zamani kwanza ninaweza kula vitu ya aina fulani na inanisaidia mno kwa sababu naona ni nzuri.

Kazi yangu ya kwanza au njia yangu ya kwanza ya kupata pesa ilikuwa ni njia iliyofurahishwa sana kwanza nilipenda kazi hiyo kwa sabubi ya jinsi ilivyokuwa nzuri.

Wakati ninahitaji msaada kazini, ninaweza kuomba msaada kutoka kwa marafiki zangu, na wafanyikazi wenzangu na watu wengi, nilipohitaji msaada, mimi huwa sikai tu sehemu hiyo, nikiwa nimengoja msaada.

Kununuwa au kuuza kitu kupitia mitandao ya kijamii ni jambo ambalo mimi hupenda kufanya. Maranyigi ninapenda kununuwa vitu kupitia mitandao ya kijamii kwa sababu pia inafika kwa haraka na kwa muda ambao unahitajika.

Kuuza vitu mtandaoni jamba ambalo linafanyika sana kwanza, wakati ambapo mtu yuko sehemu moja anaweza kuuza kitu, bado atakiwa mbali vipi mtandao.

Chakula ambacho ninakipenda. Ni ugali. Jinsi ambavyo ugali inaweza kupikwa ni njia rahisi mno. Kwanza. Mtu anaweza kujua kwa njia rahisi kama vile. Watu wanaweza kupika ugali wakati wowote.

Changamoto kubwa za afya katika jamii yetu kwa mawazo yangu ni nyingi kwanza kupotea kwa stima ya umeme ama umeme ya stima pili nikukosekana kwa madawa hasa katika hospitali za umma mara nyingi huwa ni vitu kama hivyo.

Iwapo ningechagua kuishi popote ningetaka kuishi mahali ambapo ina jua ya wastani baridi kwa kina fulani mvua inanyesha kwa wakati na pia ina manthari nzuri ningependa kukuwa na jumba kubwa.

Kazi ambazo ninafanya kwa siku, ninaweza kuchukua muda mwingi kwanza, ninaeza kuchukua muda wa miezi kadhaa iwapo kazi yenye ninafanya ni nyingi lakini mara nyingi huwa napendelea kutumia muda wangu vizuri na kufanya vitu ambavyo nataka.

Maneno kama vile kaka, dada na ndugu yanaeza tumika nje ya familia kama vile, unaeza kumwambia mtu ambaye hata kama sio familia unaeza kumwita mzee kaka au dada hata marafiki wengi wanaweza kuitana vivi.

Kusubiri kwenye mstari, kunaweza kuchosha wakati mwingine. Lakini pia, inasaidia kujifunza kuhusu kuwa na subira. Pia, wakati mwingine, inaweza kujihisi ya kwamba sio vizuri.

Maneno ya kiswahili ambayo yanafanana kimatamshi lakini ina maana tofauti ni nyingi kwanza kuna maneno katika kiswahili ambazo inaweza kuwa na matumizi tofauti sana na jinsi ambavyo watu hutumia.

Mboga za majani na afya hii ni vitu ambavyo vinaenda moja baada ya nyingine kwanza mboga za majani huwa ni mzuri kwa afya hasa kwa watoto na watu wakubwa inaweza kutumika kwa njia nyingi.

Foleni za barabarani zinaathiri sana siku yangu kwanza ninaweza kuwa na wakati ambao ninajaribu kufanya jambo la aina fulani kwa hivo ni nzuri.

Kupanda mimea ama kuandaa udongo mtu anaeza kupanda mimea katika shamba lake mimea ya aina nyingi na mara nyingine mtu anaeza kuwa naam vitu vya aina fulani ambavyo anatakiwa kufanya.

Umbea una nafasi kubwa mtaani kwetu na unadhuru sana hasaa wakati ambapo watu wanazungumza kuhusu watu wengine kwa njia ambayo haistahili.

Mimi ninaenda ninapenda safari nyingi hasa safari ya ndege sijawai kupitia ndege lakini ni safari ambayo ningependa sana kusafiri kupitia ama pia train.

Ninaeza kutoa methali moja ya Kiswahili kama vile haraka haraka haina baraka haraka haraka haina baraka inaeza kuwa na maana ya kwamba hata usifanye vitu kwa upupa bali wawe watulivu.